Wakati wa siku za mvua, napenda kukaa ndani nikifanya shughuli tulivu kama kusoma, kutazama filamu au kusikiliza muziki, huku nikinywa kinywaji cha moto. Kwa ujumla, napenda mvua kwa sababu hunipa hisia na utulivu kufanya na nipunguze kasi ya mambo. Nakumbuka siku moja ya mvua niliyoifurahia zaidi nilipopuwa nyumbani bila haraka, nikitumia muda na familia na kucheka pamoja. Mvua hubadilisha mpango wangu na kunifanya niahirishe shughuli za nje na badala yake nipange mambo ya ndani ya nyumba. Ninaposikia sauti mvua huhisi amani faraja na hali ya kutafakari kwa kina.

Ninajihisi kutathimini za kazi ni muhimu na za manufa kwa sababu unisaidia kuelewa mkubu zangu na maineo ni nayo itaji kuboresha inga. Ingawa wakati mingia zinaweza kuleta msisimiko, msisimiko au wasuwasiki doko.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza kutathmini kazi ya mwezi uliopita. Ili nijue kilicho fanikiwa na maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Kisha kujiwekea malengo yaliowazi. Yanayopimika na yanayolingana na majukumu yangu. Nikiyagawa katika hatua ndogo ndogo ili yawe rahisi kufuatilia.

Ninajihisi, mwasilisho ni changamoto lakini pia fursa nzuri ya kujifunza na kuonyeshe ujuzi wangu. Wakati mwingine huleta hofu kidogo au musesimiko, hasa pale ninapo hitaji kuzungumza mbele ya watu wengi. Lakini pia hunipa motisha ya kujiandaa vizuri na kuimarisha ujasiri wangu.

Ninashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba ya kazi kila siku. Nikitenga muda maalumu kwa kila jukumu kulingana na kipaumbele chake. Hutumia orodha ya kazi ili kuhakikisha sifanyi mambo yasiyo ya lazima kwanza. Na hugawa kazi kubwa kuwa hatua ndogondogo ili ziwe rahisi kukamilisha.

Napenda kuamka najua zaidi kwa sababu hunipa mwanzo mzuri wa siku na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na umakini. Kuamuka mapema unipa muda wa kupanga siku yangu, kufanya mambo kwa utulivu bila haraka na kuanza kazi nikiwa na kililio wazi.

Ili kukamilisha kazi yangu kwa wakati huwa natenga muda maalum. Ili kuweza kuorodhesha kazi yangu kuhakikisha kila kitu kinenda sawa sawa. Kwa kuwa kwa kugawa kazi yangu ambayo ni kubwa kwa hatua ndogo ndogo ili ziwe rahisi kukamilisha. Pia huwa nagawa maendeleo kila baada ya muda fulani na marekibisho ratiba pale inapohitajika ilikuepuka kuchelewa.

Huwa ninaanzisha mradi mpya wa kazi kwa kuanza kufahamu malengo yake na mahitaji yake kikamilifu. Kisha natengeneza mpango wa hatua kwa hatua unaoonyesha jinsi nitakavyofanikisha kila sehemu ya mradi. Baada ya hapo nagawa kazi kubwa kuwa kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo nikiweka vipaumbele na muda wa kila hatua.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale ya usimamizi wa muda na kupanga kipaumbele kwa sababu imenisaidia kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi na bila msongo wa mawazo. Pia mafunzo kuhusu mawasiliano kazini yamenisaidia kushirikiana vyema na wenzangu. Kuendeleza pia kueleza maoni yangu kwa uwazi na kupata marejesho wa kujenga.

Malengo yangu katika kazi yangu ni kuweza kukua kibinafsi kitu cha kwanza. Kitu cha pili niweze kuwa na bajeti ambayo itanasaidia niweze kuwa kukatika kuimarisha maisha yangu na kukua na maali. Na pia kuniwezesha kuwa na mawasiliano mema na kuweza kujua kuwasiliana na wafanyi kazi wenzangu.